Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi bila chenyewe ni simu au laptop, kwa sababu ni vifaa ambavyo vinanifanya niweze kufanya kazi zangu za ofisini kwa weledi zaidi lakini pia ni vifaa ambavyo vinahifadhi data za ofisini kwangu.